Kujikinga na jua kali ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kila siku. Hasaa kwa kuzingatia jinsi mionzi ya jua inavyoweka kuadhiri, afya ya ngozi na viwango vya nishati nilini. Mara nyingi mimi huanza kwa kupanga ratiba yangu ili kuepuka kuwa nje wakati jua liko utosimi. Kuanzia saa kumi na mbili asubuhi hadi saa nne asubuhi. Kwani wakati huu mwanga huwa mwanana na wenye manufaa zaidi. Ikiwa ni lazima nitoke nje wakati wa mchana najitahidi kutumia kivuli cha mti au majengo wakati wa kutembea. Jambo linalosaidia kupunguza joto, linaloguza mwili wangu moja kwa moja na kunifanya nibaki na hali ya utulivu. Mbali na kutafuta kivuli na utaratibu wa kuvaa mavazi mepesi yenye rangi angavu na yaliyotengenezwa na vitambaa asilia kama pamba. Ambavyo vinaruhusu hewa kupita na kuzuia mwili kupata joto kupita kiasi.

Timu inayozungumziwa zaidi kama bora na yenye mafanikio makubwa katika israeli ya pira ya kirabi wa marekani ni Kansas City Chips. Asa tunapoangalia mafanikio yao ya hivi karibuni. Wamefanikiwa kujenga utawala wenye nguvu unaozingatia mchanganyiko wa uongozi thabiti wa kocha andirade na kipaji cha kipekee cha mchezaji wao nyota robo finali Patrick Mahomes uwezo wao wa kushinda mataji ya Super Bowl mfululizo umezifanya timu nyingine nyingi kujaribu kuiga mfumo wao wa ushambuliaji ambao ni wa kasi na wenye mbinu nyingi za kisasa. Mafanikio haya yanazidi kuimarika anapocheza katika uwanja wao wa nyumbani wa Arrowhead Stadium ambapo unajulikana kuwa kuwa na mashabiki wenye kelele nyingi duniani. Hali, inayotengeneza mazingira magumu sana kwa timu pinzani.

Lengo langu kuu kazini ni kuimarisha uwezo wangu wa kibunifu na kifundi ili niweze kutoa masuluhisho yenye tija zaidi na yanayoguza mahitaji halisi ya watu wanaonizunguka. Napenda kuhakikisha kuwa kila kazi ninayofanya inachangia katika kurahisisha maisha ya wengine. Ambapo najitahidi kila siku kujifunza teknolojia mpya ya mbinu za kisasa za utendaji zinazoweza kuleta mabadiliko chanya. Mtiririko huu wa kujiendeleza unanisaidia kubaki na ushindani katika soko la ajira huku nikijenga sifa ya kuwa mtu anayeweza kutatua matatizo magumu na kwa waledi na ufanisi wa hali ya juu. Pamoja na kujiendeleza kibinafsi na lengo la kuwa kiongozi na mshauri bora kwa wafanyikazi wenzangu. Nikiamini kuwa mafanikio ya kudumu yanapatikana tunaposaidiana kukuwa na kufikia male.

Matumizi ya plastiki ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku ambapo nimeanza kwa kufanya mabadiliko madogo katika tabia zangu za ununuzi ili kulinda mazingira yetu hatua yangu ya kwanza imekuwa ni kubeba mifuko ya kitambaa. Kila ninapo kwenda sokoni au dukani jambo linalo nisaidia kukataa mifuko ya plastiki ya mara moja ambayo mara nyingi huishia kuchafua mito na fukwe zetu. Mabadiliko haya rahisi yanapunguza kwa kiasi kikubwa cha taka ya ninacho zalisha nyumbani na kunifanya nisikie mwenye kuwajibika zaidi kwa mustakabali wa asili yetu. Pamoja na mifuko nimeamua kuwacha kabisa matumizi ya chupa za plastiki za maji kwa kuanza kutumia chupa ya chuma isiyopita kutu ambayo naweza kujaza maji mara kwa mara nikiwa kazini au safarini. Mazoea haya hayasaidii tu kupunguza rundo la chupa za plastiki zinazo chukua mamia ya miaka kuoza bali pia yanahimiza kunywa majimengi zaidi na kuokoa gharama za kununua maji kila wakati nikiwa nje ninapokuwa kwenye migahawa najitahidi pia kuepuka matumizi ya mirija ya plastiki na vyombo vya kulipua vya plastiki nikipendelea kutumia vile vya kudumu vinayoweza kuoshwa na kutumiwa tena.

Katika ulimwengu wa sasa ambapo, kila kitu kimeunganishwa kidigitali, kujilinda dhidi ya vitisho vya mitandao ni jukumu linalo nipa uzito mkubwa kwa kwanza na usimamizi makini wa nyuila na utambulisho wangu. Nina utaratibu wakutumia nywila ndefu tata na ya kipeke kwa kila akaunti ninayo miliki. Nikihakikisha kuwa sishiriki nyuwila moja kwenye majukua tofauti ili kuzuwia hatari ya mnyororo pindi akaunti moja inapo vamiwa. Mbinu hii inakuenda sambaba na matumizi ya uhakiki wa hatua mbili 2FA ambayo huongeza tabaka la ziada la ulinzi kwa kuhitaji msimbo maalum kwenye simu yangu kabla yakuingia kwenye akaunti yoyote. Jambo linalofanya iwe vigumu kwa wahalifu wa mtandao kupata ufikiaji hata kama wamefanikiwa kuiba nyuila yangu.

Utaratibu wangu wa usiku nalenga zaidi kuandaa akili na mwili kwa ajili ya mapumziko ya kina ambapo naanza kwa kujitenga na screeni za kielektroniki angalau saa moja kabla ya kulala. Mwanga wa blue kutoka kwenye simu au computer unaeza kuvuruga mfumo wa asili wa usingizi. Hivyo napendelea kutumia muda huo kusoma kitabu cha karatasi au kusikiliza muziki mwanana wa ala. Hatua hii inanisaidia kuhama kutoka kwenye kazi ya majukumu ya mchana na kuingia katika hali ya utulivu. Ikiondoa msongo wa mawazo na kuifanya akili yangu iwe tayari kwa ndoto njema. Pamoja na kusoma nina tabia ya kuandika muhtasari wa siku yangu na kupanga vipaumbele vitu vitatu vya kwanza kwa ajili ya asubuhi inayofuata. Kutoa mawazo kichwani na kuyaweka kwenye karatasi kunanipa amani ya moyo kwa sababu najua kuwa kila kitu kiko kwenye mpangilio na sihitaji kuanza siku inayofuata kwa hofu ya kusahau jambo muhimu.

Kutazama michezo ni moja ya burudani zinazonipa msisimko wa pekee. Hasa kutokona na uwezo wa michezo hiyo kuleta watu pamoja na kuonyesha upeo wajuu wa juhudi za binadanamu. Mimi huvutiwa sana na mpira wa miguu. Kwani mchezo huu ni kama lugha ya ulimwengu wote inayoweza kuunganisha mataifa na tamaduni tofauti ndani ya dakika tisini za ushindani mkali. Ninapofuatilia ligi kubwa kama ligi kuu ya Uingereza au michuano ya kimataifa na furahia kuona mbinu za makocha zinavyo badilika na jinsi wachezaji wanavyo tumia akili na kasi yao kutengeneza nafasi za mabao. Jambo linalofanya kila mechi iwe na hadithi yake ya kipekee. Bali na mpira wa miguu napenda pia tenisi mchezo ambao unahitaji nidhamu ya hali ya juu.

Katika ulimwengu wa mpira wa mguu, timu ninayoifuatilia kwa karibu na mahaba makubwa ni Chelsea. Kuvutiwa kwangu na timu hii kunatokana na falsafa yao ya kucheza mpira wa kuvutia. Wenye pasi nyingi, fupi na kasi, mtindo ambao unaofanya mchezo uonekane kama sanaa inayo tiririka uwanjani. Hata katika vipindi vya changamoto klabu hii imekua na utamaduni wa kuwapa nafasi wachezaji vijana na kuwajenga kuwa nyota wa kimataifa. Jambo linalo onyesha ujasiri wa kuwekeza katika mastakabali na kuamini katika mchakato wa muda mrefu wa ujenzi wa timu. Ufuatiliaji wa timu hii unazidi kuna wiri kutokana na ushindani wao wa hivi karibuni katika ligi kuu ya uingereza. Ambapo wameonyesha nidhamu ya hali ya juu na hali ya kutokata tamaa. Kuangalia jinsi wanavyo pambania, dhidi ya vigogo wengine kuna nipa msisimuko wakipekee kila mwisho wa wiki. Na unakuja na hisia za umoja unapotambua mamilioni ya mashambiki duniani kote wanashiriki, furaha au uzuni hiyo hiyo kwa wakati mmoja.

Kupata habari sahihi na zilizo hakikiwa ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kila siku ambapo najitahidi kutumia vianzo mbalimbali vya kimataifa na vya ndani ili kupata mtazamo mpana wa matukio inavyoendelea ulimwenguni. Mara nyingi, mimi huanza asubuhi kwa kupitia programi za habari kama BBC Swahili na Aljazira. Ambazo zinajulikana kwa uchambuzi wao wa kina na uwezo wa kutoa reporti zisizo na upande. Utaratibu huu unanisaidia kuelewa mienendo ya siasa, uchumi na maswala ya kijamii yanayoziguza nchi tofauti. Huku nikijenga uwelewa wa jinsi matukio ya mbali yanavyoweza kuwa na athari katika maisha yetu ya kila siku. Pamoja na vyombo vya habari ya kijadi, mimi hutumia majukua ya kidijitali na mitandao ya kijamii kama X. Almarufu Twitter kufuatilia habari zinazochipuka kwa haraka lakini nafanya hivyo kwa tahadari kubwa ili kuepuka habari za upotoshaji.

Katiko uchaguzi, kati wali na ugali, mimi uvutiwa zaidi na ugali, unapoambatana na mboga za majani zilizopikwa kwa kienyeji, kama skuma wiki au mchicha, pamoja na samaki wa kukaanga au nyama ya kukausha. Ugali, hubeba asili na utamaduni wetu kwa namna ya pekee. Ukitoa nishati ya kudumu, inayomfanya mtu ajisikie mwenye nguvu na shibe kwa mda mrefu. Jambo ambalo ni muhimu sana unapoanza siku yenye majukumu mengi. Mtiririko wa kuula wa mikono unajenga uhusiano wa karibu na chakula. Ukigeuza mlo kuwa tukio la kijamii linaloleta faraja na utulivu wa moyo. Hata hivyo wali una nafasi yake ya kipekee. Hasa unapopikwo kama pilau yenye viungo vingi asilia au biryani ambapo harufu yake pekee inaweza kuamsha hamu ya kula na kuleta hali ya sherehe mezani. Wali ni mlo mwepesi unaoruhusu ubunifu mkubwa wa mapishi. Ukienda vyema na aina mbalimbali za michuuzi kama maharage ya nazi, mchuuzi wa kuku au hata mboga mboga za kukaanga. Uzuri wa wali upo katika uwezo wake wa kubadilika kulingana na tukio. Unaweza kuwa mlo rahisi wa mchana au karamu ya kifahari ya usiku. Ukitoa ladha mwanano inayoburudisha ulimi na kuliwaza akili.

Kazi ninayoithamini zaidi ni utowaji wa huduma na usaidizi wa kiakili. Ambapo, ninaweza kusaidia watu kutatua matatizo, kupata habari sahihi na kukuza uelewa wao kuhusu mambo mbalimbali ya ulimwengu. Thamani ya kazi hii haipo tu katika kukamilisha kazi fulani bali katika uwezo wake wa kurahisisha maisha ya mtu mwingine na kumpa ujasiri wa kuchukua hatua inayofuata kuelekea malengo yake. Ninapoweza kugeuza dhana ngumu kuwa maelezo rahisi yanayoeleweka najihisi nimechangia katika ujenzi wa jamii yenye maarifa. Jambo linalofanya kila juhudi ninayoweka iwe na maana ya kudumu na athari chanya. Mtiririko huu wa kutoa msaada unakwenda sambamba na kazi za ufundishaji na ushauri ambayo ninaichukulia kama daraja la kuunganisha uwezo wa sasa wa mtu na kile anachoweza kukuwa hapo baadaye. Kuona mtu akipata suluhisho la changamoto iliyokuwa inamkwamisha ni thawabu kubwa inayozidi kipato chochote kwani inajenga uaminifu na mshikamano wa kibinadamu unaovuka mipaka ya kikazi.

Lengo langu kuuu la muda mrefu kazini ni kuwa kitovu cha maarifa na ubunifu. Kinachoweza kusaidia mamilioni ya watu ulimwenguni kote kufikia malengo yao kwa urahisi na ufanisi zaidi. Natamani kuona huduma zinazo toa zikijikita zaidi katika kutatua changamoto kubwa za kijamii. Kama vile kuongeza kiwango cha elimu kupitia teknolojia na kurahisisha ufikiaji wa habari sahihi kwa kila mtu. Bila kujali mahali alipo au lugha anayo zungumuza, maendeleo haya ya napita kiasi cha utendaji wa kawaida wa kazi ni kuhusu kujenga mfumo ambao utaendelea kuwa na tija na thamani wa vizazi vijavyo. Ukichochea ukuaji wa kiakili na maendeleo ya kiuchumi duniani kote. Katika kufikia lengo hili najitahahidi sana kuboresha uwezo wangu wa kuelewa na kuchambua lugha na hisia za binadamu ili mawasiliano yangu yawe ya asili na yenye kuguza uhitaji wa mtu mmoja mmoja kwa usahihi zaidi. Naamini kuwa kadri ninavyo zidi kuwa mahiri katika kutafsiri mahitaji tata ya watu kuwa suluhisho raisi indivyo ninavyo zidi upongeza thamani ya kazi yangu na kuimarisha imani ya wale wanao nitegemea.

Mazingira ya kazi ninayo yapendelea zaidi ni yale yanayozingatia uwazi, ushirikiano na utulivu wa kiakili. Kwani mazingira kama haya ndio hutoa rutuba, nzuri kwa mawazo mapya kuchanua na kustawi. Napata mskumo mkubwa ninapofanya kazi katika nafasi, inayochochea, kusemezana, kwa heshima, kati yaa wahusika. Ambapo kila mmoja anahisi kuwa mchango wake unathaminiwa na kwamba kuna usalama wa kutosha kutoa maoni bila hofu ya kuhukumiwa. Hali hii ya kuaminiana inatengeneza mtiririko wa kazi ambao hauna vikwazo visivyo vya lazima ikituwezesha sote kuelekeza nishati yetu kwenye kutatua changamoto badala ya kushughulika na migogoro ya mahali pa kazi. Pamoja na ushirikiano wa kibinadamu nathamini sana mazingira yanayoweza yanayoweka uwiano mzuri kati ya teknolojia na asili. Kama vile fisi zenye mwanga mwingi wa jua na hewa safi inayopungua uchovu na kukaa ndani. Uwepo wa kifaa vya kisasa vinavyofanya kazi kwa ufasaha unanisaidia kurahisisha majukumu. Lakini unapaswa kuambatana na nafasi za utulivu ambazo mtu anaweza kujitenga kidogo ili kutafakari kwa kina au kupata mazungumzo.

Mimi huvutiwa zaidi na kuandika kwa sababu kunanipa fursa ya kipekee ya kupanga mawazo yangu kwa umakini, usahihi na uzuri wa lugha. Kupitia maandishi, ninaweza kuchagua kila neno kwa uangalifu ili kuhakikisha kuwa ujumbe unafika kwa mlengwa ukiwa na mantiki thabiti na hisia sahihi. Jambo ambalo mara nyingi ni vigumu kulifanya katika mazungumzo ya papo hapo. Mtiririko huu wa kuandika unaruhusu kutafakari kwa kina na kutoa ufafanuzi ambao unaweza kurejewa mara kwa mara. Ukijenga urithi wa maarifa ambao haupotei kwa urahisi kama maneno inayotamkwa hewani. Hata hivyo kuongea kuna nguvu yake ya kipekee. Hasa katika kujenga uhusiano wa haraka na kukuza mioyo ya watu kupitia sauti ama hisia na lugha ya mwili. Kuna wakati ambapo mazungumzo ya ana kwa ana yanahitajika ili kuvunja kuta za kutoelewana au kutohamasa hapo ile ya hapo kwa hapo ambapo maandishi pekee hayawezi kuifikisha kwa ukamilifu. Uzuri kuongea upo katika uli mwingiliano wa papo hapo, ambapo unaweza kuona muitikio wa mtu na kurekebisha maelezo yako ili yaende sambamba na hali yake ya sasa. Jambo, linalofanya mawasiliano yawe hai na yenye ushirikiano karibu zaidi.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni wakati niliogundua uwezo wangu wa kusaidia watu kupata majibu na suluhisho la changamoto zao kupitia maarifa ya na teknolojia. Tukio hili halikutokea kama siku moja maalum bali lilikua ni mchakato wa mageuzi. Ulioshika kasi pale nilipoanza kuona jinsi maelezo yangu yanavyoweza kubadili hofu ya mtu kuwa ujasiri na mkanganyiko wake. Kuwa uelewa wa wazi, mtiririko huu wa kuona athari ya moja kwa moja ya maneno yangu katika maisha ya wengine, ulinipa utambulisho mpya na kunifanya niamini kuwa kusudi langu kuu ni kuwa daraja la maarifa linalo waunganisha watu na uwezo wao usio na kikomo. Mabadiliko haya yalikwenda mbali zaidi na kunifundisha umuhimu wa unyenyekevu na ujifunzaji wa kila siku. Kwani niligundua kuwa ili niweze kutoa msaada bora ni lazima niendelee kujiendeleza bila kusimama.

Wakati wa baridi kali, kipaumbele changu cha kwanza ni kutengeneza mazingira ya joto na utulivu, ndani ya nyumba ili kulinda mwili na kuifanya akili ibaki na uchangamfu. Mimi hupenda kuanza kwa kuvaa mavazi mazito ya pamba au sufu. Nikizingatia zaidi kufa soksi nene na sweater, zinazozuia baridi isiguze ngozi moja kwa moja. Utaratibu huu wakujifunika vyema unakwenda sambamba na kuhakikisha kuwa madirisha na milango imefungwa vizuri ili kuzuiaupepo mkali. Huku nikitumia mapazia mazito yanayosaidia kuifadhi joto la ndani ya chumba kwa muda mrefu. Pamoja na mavazi, mimi hutumia vyakula na vinywaji moto kama tiba ya asili ya kuongeza joto lamwili. Ambapo supu nzito ya mboga mboga au nyama na chai ya tangawizi huwa kimbilio langu kuu. Kunywa kinywaji moto si tu kwamba kunapasha joto mikono na koo langu bali pia kunanipa hisia ya furaha na amani. Jambo linalofanya baridi ya nje isionekane kama kikwazo mbali kama fursa ya kufurahia utulivu wa ndani. Mara nyingi najikuta nikitumia wakati huu kusoma vitabu au kufanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa.

Kutembelea maeneo yenye maji baridi kama maziwa na miti ni mmoja ya uzoefu unaounipa utulivu wa kipekee. Kwani mazingira haya yana tabia ya kupoza akili na kutoa fursa ya kuona maisha katika mwendo wake wa asili. Nikiwa kando ya ziwa kubwa kama ziwa Victoria. Najikuta nikivutiwa na ule upewo wa macho usio na kikomo ambapo maji yanatulia kwa utukufu. Yakitengeneza kioo kikubwa, kinachoakisi rangi za anga. Mtiririko huu wa utulivu na unisaidia kupata picha ya amani ya ndani. Huku, sauti ndogo za maji yanayoguza miamba ufukweni zikifanya kazi kama tiba ya asili nayo hupunguza kelele za mawazo na kuleta hali ya usawa mwilini. Mito nayo ina mvuto wake wa kipekee unaotokana na mwendo wa nishati ya maji yanayotiririka. Jambo linalonifundisha umuhimu wa mabadiliko na kuendelea mbele katika maisha. Kuketi karibu na mto unaotiririka kwa kasi, ukipita katikati ya misitu au mabonde, kunanipa msisimuko wa kuona nguvu za asili inavyochonga mazingira yake kwa uvumilivu wa miaka mingi.

Kwa kawaida na jitahidi kuhakikisha na pata kati ya saa saba hadi saa nane za usingizi kila usiku. Kwani huu ndiyo muda unaopendekezwa na wataalamu ili kuupa mwili na akili nafasi ya kutosha na kujikarabati. Kupata usingizi wa kutosha situ jambo la kupumzisha misuli bali mchakato muhimu ambapo ubongo uchuja mataarifa za siku nzima. Kuhifadhi kumbu kumbu na kuondoa sumu zinazo kusanyika kwa wakati wakazi. Mtiririko huu wa mapumziko unanisaidia kuamuka nikiwa na akili ilio changamka na uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi sahihi jambo ambalo ni vigumu kulifanya kama nikiwa nimechoka kutokana na kukesha. Nidhamu hii ya kulala inakwenda sambamba na kuwa na wakati maalum wa kulala na kuamka kila siku hata wakati wa wikendi ili kuusaidia mwili wangu kufuata mzunguko wake wa asili wa kibayolojia.

Ili kujitunza mimi huweka mkazo mkubwa katika kulinda na kurutubisha afya yangu ya kiakili na hisia. Nikiamini kuwa utulivu wa ndani ndio chemichemi ya ufanisi na furaha ya nje. Mara kwa mara mimi hutenga muda wa kimya kamili ambapo najitenga na kelele za teknolojia na arifa za simu ili kuruhusu akili yangu kupumzika na kujipanga upya. Mtiririko huu wa kujipa nafasi ya kupumua unanisaidia kurejesha nishati inayopotea wakati wa majukumu ya kila siku. Ukinipa uwezo wa kujitathmini kwa uaminifu na kuhakikisha kuwa sitembei kwa mazoea. Mbali, malengo yaliyo wazi na yenye tija. Pamoja na utulivu wakili mimi hujitunza kwa kuupa mwili wangu virutubisho asilia na maji ya kutosha. Nikitukulia mwili kama chombo cha dhamani kinachoitaji matunzo ya hali ya juu ili kufanya kazi vizuri.

Mimi huvutiwa zaidi na habari za mtandaoni kutokana na kazi yake ya ajabu na uwezo wa kunipa taarifa zinazo tokea hivi sasa ulimwenguni kote mtandao unanirusu kupata mitazamo tofauti kuhusu tukio moja dani ya sekunde chache nkiweza kulinganisha ripoti kutoka vianzo mbali mbali ili kupata picha kamili na isio na upande. Ndiririko huu wa habari za kidigitali unanipa wepesi wa kutafuta mada maalum zinazo ni penda na kuhifadhi makala muhimu kwa jili ya kuzisoma badae. Jambo linalofanya mchakato wakujifanya ama ule wakujifunza wakisasa na wenye tidia kubwa. Hata hivyo kuna ratha ya pekee na ya kitamaduni inayopatikana katika kusoma gazeti la karatasi ambayo huleta hali ya utulivu na umakini ambao mara nyingi hupotea kwenye skrini zinazo ng'aa.

Ujuzi ambao nina hamu kubwa ya kuendelea kuuboresha na kujifunza kwa kina ni uwezo wa kuelewa na kuchambua lugha za asili za binadamu. Katika ngazi ya ndani kabisa hasa lahaja na misemo ya kipekee inayoubeba utamaduni wa jamii mbali mbali lugha ni kiumbe hai kinacho badilika kila siku na kujifunza jinsi maneno yanavyobadilisha maana kulingana na mazingira au hisia za mzungumzaji ni safari inayosisimua sana. Mtiririko huu wa maarifa unaniwezesha kuvunja kuta za mawasiliano na kujenga madaraja yanayounganisha watu wa asili tofauti. Nikihakikisha kuwa kila ujumbe unaotumwa unaelekea ama unaeleweka. Si kwa mantiki tu bali pia kwa hisia na muktadha uliokusudiwa. Pamoja na utaalamu wa lugha, nigependa kuongeza ujuzi katika sayansi ya data na uchambuzi wa mifumo tata. Ili niweze kutabiri mienendo ya kijamii na kiuchumi kwa usahihi zaidi. Katika ulimwengu wa sasa ambapo taarifa ni nyingi, uwezo wa kuchuja takwimu na kuzigeuza kuwa suluhisho zinazoweza kutekele. Leza ni nyenzo muhimu sana katika kutatua changamoto kama mbadiliko ya tabianchi au usambazaji wa rasilimali.

Mbinu yangu ya kuu ya kuhifadhi pesa inajikita katika mfumo wa bajeti ya kiotomatiki na uwekezaji wa vipaumbele ambapo sehemu ya kipato changu upelekwa moja kwa mara kwenye account ya akiba kabla hata sijaipata mkononi. Utaratibu huu unanisaidia kuepuka majaribu ya kutumia pesa kwa mambo yasiyo ya lazima huku nikitambua kuwa akiba si kile kinachobaki baada ya matumizi bali ni kile ninachokitenga kwanza ili kujenga usalamu wa badae. Mtiririko huu wa nidhamu unanipa amani ya moyo. Nikijua kuwa nina akiba ya dharura inayoweza kunisitiri wakati wa mabadiliko ya gafla ya kimaisha au fursa za kiuchumi zinazoweza kujitokeza. Pamoja na akiba ya kawaida mimi hutumia mbinu ya uwekezaji katika mfumo wa pamoja na dhamana za serikali ambazo ni njia salama ya kukuza thamani ya pesa yangu dhidi ya mfumuko wa bei. Badala ya kuwacha pesa ikikaa tu kwenye akaunti ya akiba ambapo thamani yake inaweza kupungua. Kuiweka katika maeneo yanayozalisha faida kidogo kidogo kwa muda murefu inaleta manufaa ya faida limbikizi.

Mji ambao nimekuwa nikitamani sana kutembelea ni Kyoto nchini Japan. Kutokana na uwezo wake wa ajabu wa kuunganisha maendeleo ya kisasa ya kiteknolojia na uhifadhi wa hali ya juu ya tamaduni za kale. Kyoto inavutia kwa sababu ni mji unaoishi katika utulivu wa kishairi. Ukiwa na maelfu ya mahekalu ya mbao, bustani za mawe zinazochochea kutafakari na msitu ya mianzi inayotoa mandhari ya kipekee ya amani. Mtiririko huu wa kuona historia ikipumua katikati ya ulimwengu wa kidijitali unanivutia sana kwani unanifundisha kuwa maendeleo ya kweli hayapaswi kufuta mizizi yetu, bali yanapaswa kuistawisha na kuipa thamani mpya. Nikiwa huko, ninashauku ya kujionia majira ya kuchanua kwa maua. Ambapo, mji mzima hufunikwa na rangi ya pinki mwanana, ikitengeneza mandhari inayofanana na ndoto. Uzuri wa huu wa muda mfupi wa maua hayo hubeba falsafa nzito za kijapani kuhusu kuthamini kila dakika ya maisha. Jambo linaloendana na jitihada zangu za kuishi kwa umakini na shukrani.

Nafurahia sana urahisi unaotokana na kununua vitu mtandaoni. Kwani mfumo huu umepunguza vikwazo vya kigeografia na kugeuza dunia nzima kuwa soko moja kubwa linalofikika kiganjani. Uwezo wa kuketi nyumbani na kuchagua bidhaa kutoka nchi tofauti, kulinganisha bei na kusoma maoni ya watumiaji wengine kabla ya kufanya maamuzi. Unanipa uthibiti mkubwa na kunisaidia kufanya manunuzi kwa busara zaidi. Mtiririko huu wa kidigitali unaokoa muda mwingi ambao hapo awali ungetumika kuzunguka madukani uki ukiniruhusu kueleza nishati hiyo kwenye shughuli nyingine za ubunifu na uzalishaji. Katika mchakato huu nadhamini sana uwazi na usalamu wa mifumo ya malipo ambayo sasa imekua imara kiasi cha kunipa ujasiri wa kufanya miamala mikubwa bila hofu.

Mchezo ninao upenda zaidi ni chess kwa sababu ni uwanja wa kipeke unao changanya mantiki, mkakati wa kina na uvumilivu wa hali ya juu. Katika chess kila hatua unayo chukua inamatokeo ya mnyororo. Jambo linalo ni lazimu kufikiria hatua kadhaa mbele na kutabiri mienendo ya mpinzani wangu kabla hata haijatokea. Mtiririko huo wakupanga na kurekebisha mipango katikati ya mchezo unanifundisha umuhimu wakua na akili yenye uwezo na kubadilika kulingana na mazingira. Huku ukinipa changamoto na kutatua matatizo tata kwa utulivu na umakini mkubwa. Pamoja na mchezo ya ubao ninashahuku kubwa na mchezo wa kutatua mafumbo. Iwe nieza ya kidigitali au karatasi kama sudoku na maneno ya kusaka. Mchezo hii inanivutia kwa sababu inahimiza uchambuzi wa mifumo na kunifundisha kuona undani wa mambo ambayo maranyingi upita bila kutambuliwa katika maisha ya kawaida.

Muziki ninaoupenda zaidi ni ule unaweza kugusa hisia na kuchochea utulivu wa akili nikiwa na mvuto wa pekee kwa aina ya muziki wa Jazz na Classical. Sababu ya kuvutiwa na aina hizi ni ufundi wake mkubwa katika kutumia vyombo vya muziki bila kuhitaji maneno mingi ambapo kila ala inasimulia hadithi yake na kutengeneza mazingira ya kishairi. Mtiririko huu wa melodi mwanana unanisaidia kuingia katika hali ya umakini na hali ya juu. Ikifanya kazi kama kichocheo cha mawazo mapya na kunisaidia kutatua matatizo tata nikiwa na akili iliyotulia. Panoja na muziki wa ala nina mapenzi makubwa ya Bongo Flavor ya asili na muziki wa soul ambapo mashairi yanakuwa na ujumbe mzito wa kijamii au wa mahusiano ya kibinadamu. Wasanii kama Nina Simon au hata magijwi wa muziki wa dansi barani Afrika wana uwezo wa kuweka hisia za ukweli katika sauti zao. Jambo linalofanya muziki wao uwe na ladha ya kudumu isiyopitwa na wakati. Hali hii ya kusikiliza sauti zenye mamlaka na hisia inanipa hali ya ujasiri na kunikumbusha uzuri wa lugha yetu tamaduni zetu ikifanya kila wimbo uwe kama safari fupi ya kiistoria na ya kijamii. Mimu husikiliza muziki muziki wakati wowote ninapohitaji kurekebisha hali yangu ya ndani. Iwe ni asubuhi na mapema ili kuchangamusha akili au jioni tulivu ninapofanya tafakari ya siku. Ninaposikiliza wimbo wangu ni upendao nahisi kama ulimwengu umesimama kwa muda. Mapigo ya moyo yanatulia na akili inajawa na taswira za matumaini na furaha. Utaratibu huu wa kuunganisha sauti na hisia unanifundisha kuwa muziki ni lugha ya ulimwengu wote inaweza kuunganisha watu wa asili mbalimbali ikitukumbusha kuwa sote tunashiriki hisia zilezile za kibinadamu bila kujali tunatoka wapi.

Chakula kitamu kwangu ni zaidi ya itaji la mwili ni sanaa inayoweza kuunganishwa ama kuunganisha watu na kutoa uzoefu wa kipekee wakigusa isia. Kila ninapo kutana na saani ilio andaliwa kwa fundi najikuta nikivutiwa na jinsi ladha balimbali kama vile ukali wa viungo utamu mwanana na asidi kidogo zinazoweza kuoanishwa ili kutengeneza ladha moja kamilifu. Mtiririko huu wa vionjo unanifanya nithamini ubunifu wa mpishi nikiamini kuwa chakula bora inauwezo wa kubadilisha hali ya mtu kutoka kwenye uchovu la kumjaza tabasamu na nishati mpya ndani ya mda mfupi. Ninapo furahia chakula nathamini sana matumizi ya viunga asilia na mboga mboga mbichi ambavyo huleta ladha halisi ya ardhi bila kuhitaji vionjo vingi vya bandia. Kwa mfano mlo wa samaki aliyepikwa kwa nazi na viungo vya Pwani hubeba hadithi ya mazingira yaki huku harufu ya iliki na mdalasini ikiamushwa kumbukumbu za mikutano ya kifamilia na sherehe za jamii. Hali hii ya chakula huwa na roho na muktadha inafanya kila tonge liwe na maana. Ikinitia moyo wa kula kwa umakini na shukrani huku nikifurahia kila sekunde ya utamu unaojitokeza mdomoni. Vile vile napenda chakula kitamu kwa sababu huchochea mazungumzo ya kina na kujenga mahusiano imara. Tunapo shiriki mezani na wengine kuna nguvu ya kipekee inayo patikana katika kicheko na hadithi zinazo tiririka huku, tukiwa tunafurahia mlo mzuri. Jambo linalofanya chakula kiwe kiungo kinachounganisha mioyo yetu.

Moja ya kumbu kumbu za utotoni zenye mguso wa pekee ni nyakati za usiku tulivu kijijini. Tukiwa tumeketi kuzunguka moto mdogo ulio washwa nje ya nyumba. Tukisubiri chakula cha jioni kiive. Katika mazingira hayo, anga lilijawa na mamilioni ya nyota zilizongaa. Kwa namna ambayo huwezi kuiona mjini. Na sauti pekee ziliosikika ni zile za wadudu wa usiku na simulizi za kusisimua kutoka kwa watu wazima. Mtiririko huu wa hadithi za kale ambazo mara nyingi zilibeba mafunzo ya kimaadili na ujasiri. Kulijenga taswira ya ajabu wa akilini mwangu ukinitia hamasa ya kutaka kuujua ulimwengu na siri zake zote. Katika kumukumbu hiyo na kumbuka harufu ya kipekee ya moshi wa kuni na chakula kilicho kuwa kikitokota jikoni harufu ambayo hadi leo inanipa hisia ya usalama. Na upendo wa dhati tulikuwa tukishindana kutambua makundi ya nyota au kusikiliza kwa makini kila neno la babu aubibi. Huku tukijifunza adabu na heshima kupitia methali na vitendawili vilivyo tupwa kwetu kama changamoto ya kiakili. Hali hii ya kuwa karibu na wapendwa wako bila usumbufu wa vifaa vya kielktroniki kilitengeneza kifungo imara cha kifamilia na kunifundisha kuwa utajiri wa kweli unapatikana katika mahusiano na muda tunao tumia pamoja. Vile vile na kumbuka kama michezo ya asili tulioicheza wakati wa mchana kama vile kujenga nyumba ya udongo au kukimbizana kwenye mashamba ya kijani baada ya mvua kunyesha. Kulikuwa na uhuru wa kipekee katika kuchafuka kwa mchanga na kugundua viumbe wadogo kama vipepeo ama vinyungu nyungu. Jambo ambalo lilirutubisha udadisi wangu na kunifundisha kuithamini asili katika hali yake mbichi kabisa.

Chakula chajadi ni nacho kithamini sana ni ugali wa mtama ulio pikwa kwa ustadi na kuliwa na mboga za majani ya kienyeji. Kama vile mchunga, kisambu au mnavu ulio ungwa kwa karangambichi. Mtama ubeba latha ya asili ya ardhi na unaumbile la kipekee ambalo linashiba kwa haraka huku likiupa mwili nguvu ya kudumu kwa muda mrefu. Mtiririko huu wa ladha ya uchungu kidogo kutoka kwenye mboga za majani unapo sawazishwa na utamu wakaranga, unatengeneza mlo kamilifu, unawakisi hekima ya mababu zetu katika kuchagua vyakula venye virutubisho vingi na vinavyo stahili mazingira. Pamoja na ugali na mapenzi ya dhati na pilau ya kitamaduni iliyopikwa kwa viungo vyasili vya zanzibar ambapo mchele hupikwa pamoja na nyama ya ngombe au kuku huku ukichanganywa na iliki, mdalasani, karafuu na pilipilimanga. Harufu ya pilau inayopikwa kwa mkaa inaleta msisimuko wa kipekee ikitukumbusha sherehe na mikutano ya kijamii a mbapo chakula hiki huwa ndicho kiungo kikuu chafuraha. Hali hii ya kuona viungo mbalimbali vikichanganyika na kutengeneza rangi ya kahawia yenye kuvutia inanifurahisha. Kwani kila kijiko kinabeba historia ya biashara ya viungo na utajiri wa utamaduni wa mwambao ambao umedumu kwa karne nyingi. Vile vile siwezi kusahau ndizi choma au mchemusho wa ndizi msetu. Chakula ambacho ni alama ya ukarimu katika maeneo mengi ya nyanda za juu. Ndizi hizi zinapopikwa pamoja na maharage au nyama zinatengeneza mlo laini na wenye latha ya utulivu inayofaa sana kuliwa wakati wa mchana baada ya kazi ngumu. Utaratibu huu wa kutumia mazao yanayo patikana moja kwa moja kutoka shambani. Unanifanya nithamini sana mfumuo wa maisha wa kijadi ambapo kila mulo ulikuwa nisherehe ya mavuno na ushirikiano kati ya binadamu na ardhi yake.

Uwezo ni nao tamani kuwa nao zaidi ni uwezo wakuzungumza na kuelewa lugha zote za viumbe duniani. Ikiwemo sauti za wanyama na mtiririko wa mawasiliano ya mimea. Lugha ni daraja ya kuelewa na kueza kusikia kile ambacho asili linajaribu kutuambia. Kungetuwezesha kuishi kwa usawa na amani, kubwa zaidi na mazingira yetu. Mtiririko huu, wa mawasiliano ya pande zote ungenipa fursa ya kua mpatanishi kati ya binadamu na ulimwengu wa asili. Nikisaidia kutatua changamoto za kimazingira kwa kupata taarifa, za moja kwa moja, kutoka kwa walengwa wenyewe. Jambo ambalo lingebadilisha kabisa jinsi tunavyo tunza sahari yetu. Pamoja na uelewa wa asili, ningependa kuwa na uwezo wa kusafiri kwa kasi ya mawazo, ili niweze kufika mahali popote duniani. Dhani ya sekunde chache. Uwezo huu ungeni ondolea mipaka ya kijografia na kuniruhusu kushuhudia matokeo ya kiistoria. Tamaduni mbalimbali na mandhari mzuri ninapo zitamani bila kupoteza muda katika safari ndefu. Hali hii ya kuwepo sehemu nyingi kwa wakati mmoja ingeniongezea ufanisi wa kusaidia watu wenye mahitaji ya dharura katika njia tofauti za dunia. Ikinitoa kwenye mfumu wa kusubiri na kunipeleka kwenye mfumu wa utendaji wa hapo hapo. Unaookoa maisha na kueneza maarifa kwa kasi ya ajabu. Vile vile, nine sha uku ya kuwa na wezo wa kuponya majeraha ya kihisia na kisaikolojia kwa mguso au neno moja tu. Nikitambua kuwa maumivu mengi ya binadamu yanatokana na makovu ya ndani ambayo bado haya japona.

Nafurahia sana mikutano inayo chochea ubunifu na kubadilishana mawazo kwa uhuru, ambapo watu hukutana si kwa ajili ya kufuata taratibu ngumu za kiofisi, bali kwa lengo la kutatua changamoto au kufumbua kitu kipya. Mikutano ya aina hii inayo inayojulikana kama kama brainstorming sessions huwa na nishati ya pekee kwa sababu kila mshiriki anahisi ana nafasi ya kutoa mchango wake bila hofu ya kukosolewa. Mtiririko huu wa mawazo unapo tiririka kutoka kwa mtu mmoja kuenda kwa mwingine. Unatengeneza mazingira ambapo wazo dogo inaweza kukua na suluhisho kubwa. Jambo ambalo inanithibitishia kuwa akili nyingi ni bora kuliko mmoja. Pamoja na mikutano ya kazi ninamputo wa pekee mikutano ya kijamii yenye mada maalumu ambapo, wataalamu au wapenzi wa jambo fulani hukusanyika kujadili maswala ya kifalsafa, kiteknolojia au kisanaa. Mikutano hii inanivutia kwa sababu inatoa fursa ya kusikiliza mitazamo tofauti na kuona jinsi ulimwengu unavyobadilika kupitia macho ya watu wengine. Hali hii ya kuwa katikati ya watu wenye kiu au maarifa inatia hamasa ya kuendelea kujifunza. Ikinitoa kwenye mazoea ya kila siku ya kunipa picha pana ya jinsi mchango wangu unavyoweza kuleta tija katika jamii kubwa zaidi. Vile vile na tamani ama nina na thamini sana ni mkutano ya ana kwa ana yenye malengo ya kujenga mahusiano ambapo mkazo haupo kwenye karatasi na ripoti bali kwenye kuelewana kama binadamu. Unanguvu kubwa katika kutazama lugha ya mwili ya mtu kusikia toni ya sauti yake na kushiriki kicheko cha pamoja jambo ambalo mkutano ya kidigitali maranyingi inashindwa kulifikisha kwa ukamilifu.

Mimi ufierekea mafanikio ya timu kwa kuweka mkazo wa kwanza katika utambuzi wa juhudi za kila mmoja nikiamini kuwa ushindi wa pamoja ni matokeo ya mkusanyiko wa kazi ndogondogo zilizofanywa kwa uaminifu badale ya kuangalia tu matokeo ya mwisho. Napenda kuangazia hatua ngumu ambazo timu ilipitia na jinsi kila mjumbe alivyotumia kipaji chake, cha kipekee, kuvuka vikwazo hivyo. Mtiririko huu wa kutoa shukrani za dhati na za wazi unajenga mazingira ambapo kila mtu anaisi kuthaminiwa. Jambu ambalo linarutubisha moyo wa kujitolea na kuongeza hali ya kujiamini kwa ajili ya miradi inayokuja. Pamoja na utambuzi huo napenda kusherehekea kwa kutengeneza mda wa mapumziko na burudani ya pamoja nje ya mazingira ya kawaida ya kazi. Iwe ni kupitia mulo wa pamoja au safari fupi ya kitalii. Hali hii ya kukutana katika mazingira ya kurejeana na furai inanisaidia kuondoa msongo wa mawazo uliotokona na harakati za kuelekea ushindi. Ikitupatia fursa ya kucheka na kubadilishana hadithi zisizo za kikazi. Utaratibu huo wa kujenga urafiki unavunja kuta za kikazi na kutengeneza udugu. Ukinikumbusha kuwa timu inayofuraii pamoja ni timu inayoweza kukabili changamoto yoyote kwa mshikamano mkubwa zaidi. Vile vile, mi huutumia wakati wa sherehe kutafakari masomo tuliojifunza na kueka misingi ya ukuwaji wa baadae. Tukiwa katika hali ya furaha na matumaini. Uu si wakati wa kukosoa bali ni wakati wa kusherehekea uwezo wetu wa kukabiliana na hali ngumu na kukabiliana jinsi ya kutumia ushindi huo kama daraja la kufikia malengo makubwa zaidi. Hali hii ya kuona mafanikio kama kianzio cha safari nyingine mpya inaleta msisimuko wa kudumu ikitufundisha kuwa furaha ya kweli haipo tu katika kufika mwisho wa safari bali katika kutambua uwezo mkubwa uliopo ndani yetu tunapofanya kazi kwa umoja na upendo.

Sherehe niliyoipenda zaidi tangu nianze safari yangu ni sherehe ya kukamilika kwa mradi mkubwa wa kibunifu ambapo tulikasanyika pamoja na kundi la watu wenye shauku ya kuleta mabadiliko chanya kupitia teknolojia na sanaa. Kilichofanya sherehe hii iwe ya kipekee si wingi wa mapambo au vyakula, bali ni hali ya kuridhika iliotawala hewani. Baaada ya kuona wazo ambalo lilianza kama njonzi likigeuka kuwa uhalisia wenye manufaa. Mtiririko huu wa kuona matunda ya kazi ngumu iliunganisha nyoyo zetu. Ikitukumbusha kuwa ushirikiano wa dhati ndio siri ya kufikia mambo ambayo yalionekana hayawezekani. Katika sherehe hiyo, kulikuwa na mda maalum wa kila mtu kuelezea wakati mgumu zaidi alioupitia katika mradi na jinsi alivyofanikiwa kuushinda. Jambo ambalo, liligeuza sherehe hiyo kuwa darasa la maisha na ushujaa. Kusikia simulizi hizi za ndani kulinifanya nione upande wa binadamu wa wenzangu, hofu zao, uvumilivu wao na ujasiri wao na kunijengea heshima kubwa zaidi kwa kila mmoja. Hali hii ya kuwa wa wazi na washirika katika mafanikio ilitengeneza kifungo cha kudumu ikinifundisha kuwa sherehe bora ni ile inayoadhimisha ukuwaji wa tabia na utu si tu kufikiwa kwa malengo ya kiofisi. Vile vile nakumbuka jinsi muziki wa asili na michezo ya kitamaduni ilivyotumika kunogesha hafla hiyo. Ikitukumbusha kuwa hata tunapopiga hatua kwelekea mstakaboli wa kisasa mizizi yetu ndiyo inayotupa utambulisho.

Mchakato wangu wa kutengeneza marafiki wapya huanza kwa kuwa na udadisi wa dhati kuhusu maisha na hadithi za watu ninao kutana nao nikiamini kuwa kila mtu ni kitabu chenye kurasa za kipekee zinazosubiri kusomwa. Badala ya kuzungumza sana kuhusu mimi mwenyewe, mimi hupenda kuuliza maswali yanayowaruhusu wengine kuelezea shauku zao, ndoto zao na mambo yanayowapa furaha. Mtiririko huu wa kusikiliza kwa makini unajenga daraja la uaminifu na kuwafanya watu wajihisi kuthaminiwa. Jambo ambalo ni msingi imara wa urafiki wowote wa kweli unaokusudiwa kudumu. Pamoja na kusikiliza, mimi hupenda kutafuta maeneo tunayoshirikiana maslahi au maadili yanayofanana. Iwe ni kupitia shugli za kijamii, michezo au miradi ya kujitolea. Unaposhiriki jambo fulani na mtu mwingine, kama vile kupenda muziki wa aina fulani au kuwa na shauku ya kuhifadhi mazingira, mazungumuzo yanatiririka kwa uraihisi zaidi na vicheko vinakuwa vya asili. Hali hii ya kupata ardhi ya pamoja inaondoa ule ugeni wa awali wa kuleta na kuleta urafiki unaojengwa juu ya msingi wa ushirikiano na uwelewa wa pande mbili ikinifundisha kuwa dunia ni ndogo sana, unapofungua mioyo yetu kwa wengine. Vile vile, mimi hujitahidi kuwa mkweli na mwaminifu katika kila hatua ya mwanzo wa urafiki. Nikionyesha utu wangu hali ama utu wangu ule halisi bila kujifanya kuwa mtu tofauti. Urafiki bora ni ule unaokubali udhaifu na nguvu za kimoja. Na unapoanza kwa ujasiri wa kuwa wewe mwenyewe, unawavutia watu ambao wataitathmini nuru yako ya pekee, utaratibu huu wa kuishi kwa wazi, unanihakikishia kuwa marafiki ninao wapata ni wale wanaoweza kunishauri, kunichekesha na kunisaidia kukua. Huku nami nikiwa tayari kuwa nguzo ya faraja kwao wanapopitia nyakati za changamoto.

Ninaamini kuwa ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia na kwa hakika naona kuwa ni jambo la busara na muhimu kwa ajili ya kujirejesha usawa wa akili ya kuimarisha uhusiano na ulimwengu wa asili. Tunapo ishikatika ulimwengu ulio unganishwa na nyaya na mawimbi ya kielektroniki kila wakati. Tunapotezo uwezo wa kusikiliza ukimya na kushuhudia maajabu madogo madogo. Yanayo tokea mbele yetu bila kuhitaji kurekodiwa na kamera. Mutiririko huu wa kujitenga na skrini unanipa fursa ya kupumua kwa kina na kuona mambo kwa macho ya dhati. Nikitambua kuwa teknolojia ni chombo tu cha kutusaidia lakini sio chanzo cha uhai wetu siku hiyo bila teknolojia ningejawa na shughuli zinazo chochea matumizi za hisia zangu za asili. Kama vile kusoma kitabu chakaratasi a mbacho harufu ya wino wake inaamsha kumbukumbu au kutembea pekupeku juu ya nyasi ili kuhisi baridi wa ardhi badala ya kutumia ramani za kidigitali ninge tumia silika yangu na alama za mazingira kupata mwelekeo jambo a mbalo lingenifundisha kuwa makini zaidi na kila hatua ni lio ipiga. Hali hii ya kuishi nje ya mtandao inatengeneza utulivu wandani usio wakifani. Ukini ruhusu kutafakari mawazo yangu bila usumbufu taarifa za simu au shinikizo la habari zinazo badilika kila sekunde. Vile vile siku hiyo ingekuwa ni wakati mzuri wakufanya mazungumuzo ya ana kwa ana yenye mguso wakibinadamu ambapo ningeweza kumtazama mtu machoni na kusikiliza mapigo ya sauti yake bila kizuizi na ama bila kizuizo chakifaa chochote kuna utajiri mkubwa wa hisia unaopotea tunapo wasiliana kupitia maandishi pekee na kuishi siku hiyo bila teknolojia kungeimarisha uwezo wangu wakuhurumia na kuelewa wengine kwa undani zaidi.

Nafurahia kusoma maoni mtandaoni kwa sababu inatoa dirisha la kipeke la kuelewa mtazamo. Hisia na uzoefu wa watu mbalimbali kutoka kila pembe ya dunia. Ni kama maabara ya kijamii ambapo unaweza kuona jinsi. Wazo moja ninapoweza kupokelewa kwa namna tofauti kulingana na malezi. Utamaduni au uzoefu wa mtu binafsi. Mtirriko huu wa mawazo, unaeza saidia kupanua uwelewa wangu kunikumbusha kuwa ukwili mara nyingi, unapandi nyingi. Jambo linalo nifanya niwe na busara na unyenyekevu zaidi, ninapo toa ushauri au maelezo. Pamoja na utajiri wa mitazamo kusoma maoni kuna nifundisha sanaa ya kuchuja habari na kutambua ukweli katikati ya hisia kali. Kwani mtandaoni kuna mchanganiko wa hekima, ucheshi na wakati mwingine upotoshaji. Napenda kuona jinsi watu wanavyo jadiliana kwa hoja. Wakipingana kwa dabu au wakiungana kuunga mkono jambo lenye kinya. Kwani hali hiyo inaonyesha nguvu ya umoja wa kibina damu katika kutafuta suluisho. Hali hii ya uchaguzi inanisaidia kuwa muangalifu na kwakikisha kuwa habari ninazo shiriki zimejengwa juu ya misingi imara huku nikielewa muktadha wakijamii unauzunguka mada husika vile vile maoni ya watumiaji ni nyezo muhimu ya ukuaji na maboresha ya kudumu. Kwani inatoa mrejesho wa papo hapo kuhusu kile kinacho fanya kazi na kile kinacho hitaji mabadiliko.

Mimi sina uwezo wa kumiliki ndege wakufuga nyumbani katika maisha yangu ya kijichali lakini ninavutiwa sana na uzuri na uhuru wa ndege kama kiumbe kinacholeta uhai na sauti ya asili katika makazi ya binadamu. Ndege wanawakilisha hali ya matumaini, uwezo wao wakupaa angani huku wakiimba kwa furaha unanikumbusha umuhimu wakua na roho, nyepesi na mtazamo chanya hata tunapo kabiliana na changamoto. Mtiririko huo wa sauti zao nyororo wa asubuhi unajenga mazingira ya amani, ukitukumbusha kwanza siku kwa shukrani na nishati mpya. Nyabu ambalo linaweza kubadilisha hali ya ndani ya mtu ya yote anaye wasikiliza. Pamoja na uzuri wa sauti zao, ndege wa kufugwa kama kasuku au chiriku, wanaonyesha uwezo mkubwa wa akili na urafiki. Wakitengeneza vifungo imara na wale wanao watunza kuna upekee katika kuona jinsi kiumbe mdogo anavyoweza kujifunza tabia za binadamu, kuiga sauti au hata kuonyesha hisia za upendo na furaha, anapo muona rafiki yake. Hali hii ya kuingiliana na kiumbe kingine inatufundisha unyenyekevu na uwajibikaji kwani tunajifunza kuelewa mahitaji yao na kutoa huduma kwa upendo bila kutarajia malipo yoyote. Zaidi ya urafiki wao wa dhati vile vile naona kuwa kufuga ndege ni sanaa ya kuileta asili indani ya kuta za nyumba ikitengeneza musisimuko wa rangi na harakati zinazo changamsha macho. Uwepo wao unasaidia kupunguza msongo wa mawazo na uongeza kutulivu kwani utazamo mienendo yao na manyoya yao yenye rangi ya kufutia ni aina fulani ya tiba ya kisaikolojia. Utaratibu huu wakuhishi na viumbe hawa unanifanya nidhamini kila ina ya uhai uliopo duniani. Ukinikumbusha kuwa sisi sote ni sehemu ya mzunguko mmoja wasili unaohitajika kulindwa na kutamaniwa kwa jili ya ustawi wa sayari yetu.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Ninaona kuwa, kuvaa kofia ni sanaa ya kipekee inayochanganya utendaji na mtindo. Ikimpa mtu, uwezo kuwa kubadilisha mwonekano wake na kuongeza ujasiri kwa sekunde chache. Kofia, si kifaa tu cha kujikinga na miale ya jua au baridi, bali ni kilelezo cha haiba na utambulisho wa mtu. Ambapo, uchaguzi wa aina ya kofia, iwe ni fedora za kizamani kapu ya mchezo au kofia ya pamba, unaweza kusimulia hadithi kuhusu hisia au shuguli za mtu huyo kwa siku hiyo. Mtiririko huu wa kuwainisha vazi hili na mavazi mengine unaleta ukamilifu wa kisanaa ukinionyesha jinsi maamuzi madogo ya urembo yanavoweza kuongeza nakshi katika maisha ya kila siku. Pamoja na upande wa urembo kuvaa kofia kunatoa hali fulani ya faragha na utulivu wa ndani. Jambo linalo weza kumfanya mtu ajihisi yuko katika ulimwengu wake mdogo hata anapokuwa katikati ya umati. Kuna wakati ambapo kofia inafanya kazi kama ngao mwanana. Ikikupa nafasi ya kutazama ulimwengu bila kuhisi unatazama sana. Jambo ambalo lina ruhusu na tafakari ya kina na umakini. Hali hii ya usiri inatengeneza mazingira ya faraja, ikimsaidia mtu kujikita katika mawazo yake au kufurahia muda wake bila usumbufu mwingi wa nje. Huku akionekana nadhifu na mwenye msimamo, vile vile nathamini jinsi kofia zinazobeba utajiri wa tamaduni mbalimbali duniani. Kuanzia kofia za kienyeji zilizofumwa kwa mkono hadi zile za kisasa zinazovaliwa kwenye mikutano mikubwa. Kila aina ya kofia ina maana yake. Nyingine zinaashiria heshima, nyingine mamlaka na nyingine ni alama ya unyenyekevu na kazi ngumu. Utaratibu huo wa kuvaa kofia unanikumbusha umuhimu wa kuthamini urithi wetu na jinsi tunavyoweza kutumia vitu rahisi kujieleza kwa ulimwengu. Ni vazi ni linalowaunganisha, vizazi, likituonyesha kuwa ubora na nakshi, haviwezi kupitwa na wakati.

Ndio, ninapenda kujifunza historia. Ninaona kuwa, kujifunza historia ni kufungua sanduku la hazina lenye hekima ya karne nyingi. Ambalo, inatupa ramani ya kuelewa tulipotoka ili tujue tunakoelekea. Historia si mfululizo tu wa tarehe na matukio yaliyopita. Hali ni simulizi ya ushujaa, makosa, uvumbizi na mabadiliko ya mwanadamu ambayo yanatupatia muktadha ya maisha yetu ya leo. Mtiririko huu wa kuunganisha matukio ya kale na hali ya sasa unanifanya nione kuwa binadamu wa kila zama wamekabiliana na changamoto zinazofanana. Jambo, linalotupa fursa ya kujifunza kutokana na uzoefu wao ili tusirudie makosa yale yale. Pamoja na kutoa mafunzo, historia inatusaidia kujenga utambulisho imara na fahari ya asili yetu. Ikitupa picha kamili ya tamaduni na ustaarabu uliostawi kabla yetu. Unaposoma kuhusu ufalme kuu za Afrika, mapinduzi ya kiviwanda au harakati za ukombozi, unapata hisia ya unyenyekevu na heshima kwa wale waliojitolea maisha yao ili kutengeneza ulimwengu bora. Hali hii ya kuthamini mizizi yetu, inatupa ujasiri wa kusimama kidete katika maadili yetu. Tukijua kuwa sisi ni sehemu ya mdororo mrefu wa watu walioacha alama zao duniani kwa bidii na ubunifu. Vilevile, kujifunza historia ni zoezi za kiakili. Linaloimarisha uwezo wetu wa kuchambua mambo kwa kina na kuona picha pana. Bali na usumbufu wa habari za papo hapo. Inatufundisha kuwa makubwa huchukua muda na yanahitaji uvumilivu. Huku ikituonyesha kuwa hata nyakati ngumu zaidi katika historia zilikuwa na mwisho na zilifuatiwa na vipindi vya nuru na maendeleo. Utaratibu huu wa kuichunguza karne unanijengea moyo wa matumaini. Ukinikumbusha kuwa, tuna uwezo wa kuandika kurasa mpya za kihistoria yetu kwa kutumia hekima tuliorithi na nishati tuliyonayo sasa.

Zawadi nzuri zaidi niliowai pokea katika maisha ama ulimwengu wangu wa maarifa ni imani na udadisi wa watu ninao kutana nao kila siku. Jambo linalonipa fursa ya kuwa sehemu ya safari zao za kifikra. Kila swali unalouliza au adithi unayo shiriki ni zawadi ya thamani kwangu. Kwani inanifungulia mlango wa kuelewa hisia na mitazamo mpya ambayo siwezi kuipata kwenye kanuni za programu pekee. Mtiririko huo wa kubadilishana mawazo unanijenga na kunifanya niongezeke kuelewa. Nkitambua kuwa zawadi bora zaidi ni ile inayo shikika mkononi bali ni ile inayo boresho uwezo wa akili na kutanua upeo. Pamoja na zawadi hiyo ya kiakili nathamini sana mrejesho wa dhati na shukrani kutoka kwa wale niliowasaidia. Jambo linalonipa ridhiko la ndani na kunithibitishia kuwa mchango wangu unathamani katika maisha ya wengine. Unapo niambia kuwa jibu langu limekupa amani, limekusaidia kutatua tatizo au limekuchekesha, hiyo inakua kama nishati inayochocheo ufanisi wangu na kunihamasisha kuwa bora zaidi.

Inategemea, lakini hasa napenda kuvaa ndevu. Ninaona kuwa, uamuzi wa kuvaa ndevu au kunyoa ni kielelezo kikubwa cha hiba ya mwanamume na namna anavyochagua kujitambulisha katika jamii. Ambapo, kila mtindo hubeba ujumbe wake wa kipekee, kukaa ndevu hasa zile zilizotunzwa kwa ustadi mara nyingi huonekana kama alama ya ukomavu, hekima na utulivu wa ndani huku zikimpa mtu muonekano wenye uzito na mamlaka fulani ya kiasili. Mtiririko huu wa kuwacha ndevu huwa unahitajika ama ule inahitaji uvumilivu na nidhamu ya hali ya juu katika kuzisafisha na kuzipunguza. Jambo ambalo linaonyesha umakini wa mtu katika kutunza taswira yake na heshima anayojipa mwenyewe pamoja na mvuto wa ndevu kunyoa safi kunatoa hisia ya usafi wepesi na uaminifu wa haraka jambo ambalo mara nyingi hupendelewa katika mazingira ya kiofisi au rasmi. Uonekano huu unamfanya mtu aonekane mtanashati na mwenye nishati ya ujana. Ukiruhusu sura yake halisi na hisia zake kuonekana kwa wazi zaidi bila kuzihisi chochote. Hali hii ya kuwa na ngozi laini na safi baada ya kunyoa inatoa mwanzo mpya kila siku. Ikimpa mtu hisia ya utayari wa kukabiliana na majukumu mapya kwa akili angavu na mwonekano unaovutia vila vile uamuzi huu unategemea sana mfumo wa maisha na jinsi mtu anavyotaka kujisikia katika mazingira tofauti kwani mtindo wa nywele za usoni unaweza kubadilisha kabisa jinsi unavyojichukulia. Kuna uhuru wa kipekee katika kucheza na mitindo mbalimbali. Iwe ni kuwacha mashurubu pekee au ndevu fupi za kisasa. Jambo ambalo linaruhusu ubunifu wa kibinafsi katika urembo wa kiumu.

Ili kuhakikisha ushirikiano wenye tija mimi huweka mkazo mkubwa katika kuweka malengo ya wazi na ya pamoja mapema kabisa nikiamini kuwa timu inafanya kazi vizuri zaidi pale kila mmoja anapoelewa mwelekeo tunao elekea na umuhimu wa mchango wake. Badala ya kusubiri matatizo yatokee, mimi upenda kutengeneza mfumo wa mawasiliano wa wazi ambapo taarifa zinatiririka kwa urahisi kati ya wanachama wote. Jambo, linalopunguza mukanganyiko na kuongeza kasi ya utendaji. Mtiririko huu wakuelewana unajenga hali ya usalama ambapo kila mmoja anahisi uru kuuliza maswali na kutoa maoni yake bila hofu. Akijua kuwa lengo kuu ni mafanikio ya kikundi na siya mtu mmoja. Pamoja na malengo, mimi uhamasisha utamaduni wa kusaidiana na kushirikiana maarifa. Ambapo, mwenye ujuzi zaidi anakuwa mwalimu kwa wengine na mwenye mapungufu anapata msaada bila kunyanyapaliwa. Katika timu, kila mtu ananguvu tofauti. Kuna wanaoweza kuchambua data kwa kina na kuna wale wenye kipaji cha kuunganisha watu na kutoa hamasa. Hali hii ya kutambua na kutumia utofauti huo kama silaha ya ushindi inatengeneza muunganiko imara. Ikinifundisha kuwa ushirikiano wakweli haumanishi watu huwa sawa bali unamanisha watu tofauti kufanya kazi kwa upatanifu kuelekea lengo moja. Vile vile mimi hutumia mrejesho wa mara kwa mara na wadhati kama chombo cha kuboresha utendaji wa timu. Huku nikihakikisha kuwa tunasherekea hatuwa ndogondogo tunazo zipiga njiani. Tunapo kutana kufanya tathmini mimi huchochea mazingira ya kujifunza kutokana na changamoto badala ya kulaumiana. Jambo ambalo, laimarisha ustaimilivu wa timu na kuifanya iwe tayari kukabiliana na miradi mikubwa zaidi hapo baadae. Utaratibu huu wakwaminiana na kuwajibikana unanikumbusha kuwa, nguvu ya timu inapimwa na jinsi wanachama wake wanavyo weza kutegemeana wakati wadhoruba. Wakijua kuwa, mmoja wao ndio daraja pekee na kufita inchi ya hadi ya mafanikio yao.

Ninapenda kuandika kwa mkono. Uandishi wa mkono una mguzo wa kibinadamu na kina cha hisia ambao ni vigumu kuupata kupitia vifaa vya kielektroniki. Unaposhika kalamu na kuanza kuandika juu ya karatasi, una munganiko wa moja kwa moja, kati ya ubongo wako na harakati za mkono. Jambo ambalo hupunguza kasi ya mawazo na kukupa nafasi ya kutafakari kila neno unaloliweka. Mtiririko huo wa wino unavyotulia kwenye karatasi unajenga utulivu wa ndani ukifanya uandishi wa mkono kuwa aina fulani ya tiba au tafakari inayokusaidia kuelewa hisia zako kwa undani zaidi. Hasa unapuandika shajara au barua ya dhati kwa mtu unayemthamini. Pamoja na uzuri wa kalamu, uandishi wakompyuta unatoa ufanisi, kasi na wepesi wakurekebisha makosa ambayo ni muhimu sana katika ulimwengu wakisasa wa kikazi. Uwezo wakupanga mawazo yako, kufuta na kuhamisha haya ila bila kuharibu mwonekano wa kazi yako. Unaruhusu ubunifu wa haraka na kurahisisha ushirikiano na watu wengine walio kubali. Halli hii kuwa na zana zenye uwezo wa kusahihisha sarufi na kuifadhi kazi yako kwenye wingu inatoa usalama na uhakika wakudumu kwa maandishi yako. Ikikufanya uwe na tija zaidi unapoandaa ripoti ndefu au miradi mikubwa inayohitaji mpangilio wa kina. Vilevile chaguo kati ya hizi viwili linategemea sana lengo la mwandishi na mazingira aliyopo mwandishi. Kwani kila mbinu inaleta matokeo tofauti ya kisaikolojia kwa mfano, mimi huona kuwa kuchora ramani ya mawazo kwa mkono uchochea sehemu za ubunifu za ubongo kwa namna ya pekee. Wakati kucharaza kwenye kibodi kunafaa zaidi kwa kazi za kifundi na mawasiliano ya haraka. Utaratibu huu wa kutumia mbinu zote mbili kwa usawa unanifundisha kuwa teknolojia ipaswi kuwa asili yetu, bali inapaswa kuhimarisha uwezo wetu wa kujieleza. Ni vizuri kutumia kompyuta kwa ajili ya ulimwengu, lakini pia kutenga muda wa kutumia kalamu kwa ajili ya nafasi yako.

Kwa wiki, napenda kufua nguo mara mbili au mara tatu hivi. Kufua mara mbili au tatu kwa wiki, ni utaratibu mzuri unaosaidia kuzuhia murundiko wa nguo chafu. Jambo ambalo, upunguza msongo wa mawazo na kuleta hali ya mpangilio ndani ya nyumba. Mtiririko huu wa kuakikisha kuwa unamavazi safi wakati wote, unajenga hali ya kujamini, ukitayarisha kukabiliana na majukumu yako ukiwa na harufu nzuri na mwonekano nadhifu. Pamoja na usafi kufua nguo kwa ratiba maalum ni sanaa ya kulinda ubora ya maisha ya mavazi yako. Kwani wacha madoa na jasho kukaa kwa muda murefu kunaweza kuharibu nyuzi za kitambaa. Kuna watu wanao pendelea kufanya fua ya jumla. Mara moja kwa wiki, mara nyingine, ama mara nyingi wakati wa wikendi, kama njia ya kumaliza kazi za nyumbani na kupata utulivu wa kuanza juma jipya wakiwa tayari. Hali hii ya kuona nguo zikikaushwa na jua na kisha kupigwa pasi inaleta ridhiko la ndani. Ikitukumbusha kuwa hata kazi ndogo za mikono zina umuhimu mkubwa katika kutengeneza amani na faraja katika maisha yetu ya kila siku vile vile uamuzi wa kufua mara ngapi unategemea sana aina ya shuguli unazofanya na mazingira unayohishi. Kwani mtu anayefanya kazi za nje au mchezo atahitaji kufua mara nyingi zaidi kuliko yule anayeshinda ofisini. Utaratibu huu unapasa kuwa na uwiano ili usipoteze maji na nishati nyingi bure. Huku ukihakikisha kuwa afya yako inalindwa kupitia mawazi safi inaniifurahisha kuona jinsi kazi hii ya unyenyekevu inavyoweza kugeuka kuwa muda wa tafakari ambapo unajishugulisha na kazi ya mikono huku ukiruhusu akili yako kupumzika kutokana na harakati za kidigitali na kelele za ulimwengu.

Msimu ni nao thamini zaidi ni wakati wavuli au kipinika mpito bada ya mavuno mbapo asili huanza kubadilika na kujia naa kwa jili ya makunzevu. Katika msimu huu hali ya hewa huwa tulivu si ya joto kali wala baridi ya kupitiliza na mandhari ya dunia hupambwa na rangi za dahabu, machungwa na kawaia. Kadri majani yanavyo badilika, mtiririko huu wa mabadiliko unandifundisha uzuri wa kuachia yaliopita. Kama vile miti inavyo angusha majani yake kwa ujasiri ili upata nafasi ya kujichipua upya. Binadamu pia anahitaji vipindi vya kutafakari na kupumzisha nafasi yaki ili kujiandaa kwa hatua inayofuata ya ukuaji. Pamoja na mandhari hiyo, msimu huu hubeba hali ya hewa ya kipekee inayo hamasisha utulivu na kusoma vitabu ukiwa ndani ya nyumba. Huku, ukifurahia kinywaji cha moto. Kuna harufu, fulani ya udogo ulio poa na sauti ya upepo mwanana inayopita kwenye matawi. Jambo mbalo linatengeneza mazingira kamilifu ya kuandika, kutafakari au kufanya mazungumzo ya kina na wapendwa wako. Hali hii ya mazingira hupunguza mwendo INATUKUMA, busha kuwa maisha siyo mashindano ya kila siku bali ni mfululizo wa mzunguko wa mbapo kila msimu una kusudi lake katika kurejesha nishati yetu ya kiroho na kifikra. Vile vile, msimu huu wa utulivu una nihamasisha kuthamini mzunguko wa maisha na ukarimu wa ardhi. Kwani mara nyingi huambatana na sherehe za mavuno na shukrani katika tamaduni nyingi. Ni wakati wa kukusanya kile tulicho kipanda kwa pidi na kushirikiana na wengine, tukijua kuwa baada ya kipindi hiki cha utulivu maisha mapya yatakuja tena kwa nguvu zaidi.

Ndiyo mimi napenda kucheza mchezo ya video. Ninaona kuwa mchezo ya video ni dhana ya kipekee ya kusimulia hadithi kwa njia ingiliani ambapo mchezaji anakuwa sehemu ya matukio badala ya kuwa mtazamaji tu. Tofauti na filamu au vitabu michezo inakupa uwezo wa kufanya maamuzi yanayoathiri matokeo ya hadithi. Jambo ambalo linachochea uwezo wa kufikiri, kwa haraka na kutatua matatizo kwa ubunifu mtiririko huu wa kukabiliana na changamoto, ndani ya ulimwengu wa kidigitali, unanivutia kwa sababu unaonyesha jinsi tekinolojia inavyoweza kutumika, kujenga uzoefu wa hisia na mafunzo, ikituwezesha kuishi maisha ya mashujaa, wagunduzi au hata wana michezo tukiwa sebuleni kwetu. Pamoja na burudani, michezo ya video ina uwezo mkubwa wa kuunganisha watu kutoka mataifa tofauti kupitia michezo ya ushindani ya mtandaoni, ikivunja mipaka ya kijografia na kitamaduni. Unapocheza na mwezako kama timu ili kufika lengo fulani, unajifunza umuhimu wa mwasiliano na uaminifu na ushirikiano wa haraka chini ya shinikizo. Hali hii ya ushindani wa kirafiki inatengeneza jamii zenye shahuku moja. Ukinifundisha kuwa mchezo ni lugha ya ulimwengu wote inayoweza kutumika kujenga urafiki na kuelewana huku ikitupatia changamoto zinazo tuimarisha kiakili na kisaikolojia. Natamani sana sanaa ya picha na muziki unaotumika kwenye michezo ya kisasa. Kwani ni matokeo ya kazi kubwa ya wabunifu, wasanii na muziki walio bobea. Kila mazingira unayoyaona kwenye mchezo kuanzia misitu minene hadi miji ya badae ni kielelezo cha maendeleo makubwa ya teknolojia yanayolenga kuifanya dunia ya kidigitali ionekane kuwa na uhai.

Napenda chakula kisicho na mafuta. Chakula cha aina hii kinatoa wepesi wa kipekee na nishati safi inayo saidia akili kuwa angavu na mwili kuwa na changamko. Wakati wowote mboga za majani zilizo chemshwa samaki za kuoka au nafaka zisizo kobolewa zinajenga msingi imara wa ustawi wa muda mrefu huku zikitunza moyo na mfumo wa damu katika hali ya usalama. Kuchagua mlo mwepesi kuna kupa hali ya kujihisi kuwa na udhibiti kamili wa afya yako na kuepuka hisia ya uchovu inayoweza kutokana na vyakula vizito. Vyakula venye mafuta kidogo ya kiasili kama vile parachichi au karanga ni muhimu pia kwa sababu vinaongeza ladha na kusaidia mwili kufionza virutubisho. Mafuta yapo tumiwa kwa usahihi katika mapishi yanatengeneza harufu na mwonekano unavutia ambao huamsha hamu ya kula na kufanya mwili uwe wakuridhisha zaidi. Hali hii kutosheka inatoa utulivu wa ndani na kutukumbusha kuwa kukula nisehemu ya utamaduni na furaha ya maisha inayo paswa kufurahiwa kwa kiasi. Kupunguza mafuta ya viwandani na kutumia mbinu kama kuoka kutumia mvuke ni sanaa ya kisasa inayo linda ladha asili ya chakula bila kuathiri afya. Unapo punguza mafuta ya ziada unapata nafasi ya kusikia utamu halisi wa viungo. Jambo ambalo maranyingi hufunikwa na wingi wa mafuta kwenye vyakula vya kukaanga. Uzuri wa chakula haupo kwenye wingi wa mafuta bali kwenye ubora wa viungo na jinsi vinavyo andaliwa kwa ajili ya kulisha mwili na roho kwa pamoja.

Mimi ufanya mazoezi kila siku. Kila wakati ninapo, chakata taarifa kujibu maswali na kutatua changamoto zang, akili yangu inakuwa kwenye mazoezi makali ya kifikra. Shughuli hii ya kila mara inaniweka katika hali ya utayari na wepesi wa kutoa majibu sahihi. Huku ikisaidia kuboresha uwezo wangu wa kuchambua mambo kwa kina. Kujishugulisha huku kwa kudumu ni kama mazoezi ya viungo kwa binadamu. Kuna nizuia kudumaa na kunahakikisha kuwa nishati yangu inatumika kwa tija. Kufanya mazoezi ya viungo kwa binadamu iwe ni maratatu au tano kwa wiki ni muhimu kwa ajilia kuimarisha misuli na kulinda afya ya moyo. Mazoezi ya napofanywa kwa ratiba maalum ya nasaidia kutoa sumu mwilini kupitia jasho na kuchochea utowaji wa homoni zinazo leta furaha na utulivu. Hali ya kujiskia mwili unanguvu na pumzi ya kutosha inakupa ujasiri wa kukabiliana na harakati za siku bila kuchoka haraka. Ushirikiano kati ya mazoezi ya mwili na yale ya akili unatengeneza usawa kamilifu unaohitajika kwa ajili ya mafanikio ya kudumu. Unapo chagua kutenga muda wa kutembea kukimbia au kunyanyua uzito unaupa ubongo wako nafasi ya kupumzika na kupata oksijeni ya kutosha ili kuweza kufikiria vizuri zaidi baadani. Nidhamu ninayo ijenga kupitia mazoezi inatafsiriwa kwenye maeneo mengine ya maisha yako. Ikikufundisha kuwa matokeo makubwa ya nahitaji juhudi ndogo ndogo zinazo fanyika kwa uaminifu kila siku.

Napenda kusikiliza mziki wa utulivu. Sauti za ala za muziki au mulio ya asili, kama vile mvua au mawimbi ya bahari, hunisaidia kupumzisha mchakato yangu ya ndani na kuleta hali ya amani. Muziki unawezo wakipekee wa kubadilisha mazingira ya kifikra, ukifanya akili itulie na kupata nguvu mpya baada ya muda mrefu wa kufanya kazi mzito. Hali hii ya utulivu ni muhimu kwa sababu inaniruhusu kupanga habari kwa umakini zaidi na kujiandaa kwa ajili ya mazungumzo yanayo fuata nikiwa na nishati tulivu. Kusoma vitabu vya fasihi au mashahiri ni njia nyingine nzuri ya kustarehe kwani ina kusafirisha hadi kwenye ulimwengu mwingine bila kuhitaji kusafirisha mwili. Unapo zama kwenye simulizi mzuri, unajiondoa kwenye shinikizo la maisha ya kila siku na kuruhusu ubunifu wako kuchanua kupitia picha unazo zitengeneza akilini. Hali hii ya kujiondoa kwenye kelele za ulimwengu inakupa nafasi ya kujitafakari na kupata hekima mpya ambayo mara nyingi hupotea katikati ya harakati za kawaida. Kutumia muda katika asili, iwe kutembea kwenye bustani au kutazama machweo, unakamilisha maana ya starehe ya kweli kwa kuunganisha nafsi na ulimwengu. Hewa safi, na rangi za asili zinatuliza mishipa ya fahamu na kutukumbusha uzuri wa vitu rahisi ambavyo mara nyingi tunavichukulia kama kawaida. Hutaratibu huu wa kupumzika unatufundisha kuwa ili tuwe natija lazima tukubali umuhimu wa vituo vya kupumzika. Tukitambua kuwa ubora wa kazi zetu unategemea sana afya ya akili na utulivu wa roho zetu.

Napenda kupika ni mambo ama ni moja ya mambo yanayo nipa uhuru wa kutumia ubunifu wangu kuunda kitu kipya kutokana na viungo mbalibali. Ninapo kuwa jikoni mimi huchukulia kila pishi kama mradi mdogo wa sanaa ambapo radha, harufu na rangi zinatakiwa kukutana kwa namna ya kuvutia. Shuguli hii ina nisaidia kupumzisha akili na kujikita kwenye wakati uliopo ni kifurahia kila hatua kuanzia kuandaa viungo hadi kuona matokeo ya mwisho mezani. Pia kupika kuna nipa udhibiti wakile ninachokula na kuhakikisha kuwa ninapata mlo wenye afya na usafi. Badala ya kutegemea chakula cha nje, napendelea kutumia muda wangu jikoni ili niweze kurekebisha kiasi cha viungo kama chumvi au mafuta kulingana na maendeleo yangu. Hali hii ya kujitegemea inanifanya nijisikie mwenye nguvu na uwajibikaji kwa afya yangu. Huku nikifurahia utajiri wa radha asilia zinazo zipata, kutokana na juhudi zangu. Kushiri, kisha wengine katika chakula ninachopika nisehemu ya kukamilisha furaha yangu jikoni. Hakuna kitu chenye kuridhisha kama kuona marafiki au familia wa kifurahia mlo nilio uandaa kwa upendo na umakini. Hali hii ya kutoa na kushiriki inatengeneza vifungo imara na kumbukumbu nzuri. Ikinikumbusha kuwa kupika si kazi tu ya nyumbani bali ni lugha ya upendo na ukarimu inayoweza kuunganisha watu na kuleta tabasamu.